Somo ambalo nalipenda la sayansi, napenda somo la kemia kemia katika sayansi inanifurahisha, inafanya kujua mambo mingi Yanayohusishana na kemikali, yanayohusishana na mambo mingi ambayo katika kisayansi ya kemia ndio ninaipa kipaumbele, kemia inanibamba sana.

Kufanya kazi kunategemea ni kazi ipi ninayofanya. Kuna kazi ambayo inahusisha kufanya kazi peke yako Kuna kazi ambayo inahusisha kufanya kazi pamoja na wengine Lakini kwa kawaida mimi napenda kufanya kazi nikiwa na wengine huwa inaipatia uhusiano mzuri na wengine ninapofanya kazi na wengine huwa inanipa pia bidii ya kuikamilisha kazi ya hiyo vizuri.

Uhusiano ambao ninao jihusisha na marafiki wapia ni kwa mazungumzo kushirikiana nao katika mazungumzo kuhakikisha kwamba una uhusiano mwema pamoja na marafiki wao wapya wako wapya ili uwafanye wajihisi wako karibu na wewe wakujue na wajue msimamo wako ambao mahali ambapo upo wako wa marafiki wanapswa wakujua.

Wakati wa jua kali, kitu ambacho napenda kufanya ni kuogelea katika mandhari mazuri katika bwawa la kuogelea Wakati huo joto huwa ni kali na kwa hivyo huwa ni wakati mzuri sana wa mtu kuogelea na kupata kujivinjari katika bwawa.

Kitendo chawema ambacho nishawai kufanya ni kumfikiria mtu kwa kumpelekea zawadi siku ambayo anahitimu chuoni ni jambo la busara sana ni jambo la kufanya mtu kujua kuwa una mwenzi na kujua kuamba unamjulia na unamtakia mema Jambo ambalo nishawahi kufanya ni kumnulia mtu zawadi Zawadi siku ambayo anaihitimu katika chuo kikuu.

Kufanya kazi na timu ya mbali ni mambo ambayo sijijihusisha nae Kwa mwanzo zaidi sijafanya kazi ni na timu yote au timu ya mbali Lakini njia ya mbali mtu naweza kafanya nayo kazi kwa watu wa mbali ni kupitia mahusiano ni katika nje ya za mtendao Kushirikiano nao katika njia ya za mtendao na kujua kwa mba wanafanya kazi hiyo kwa pamoja na hivyo ndivyo watu wanafanya kazi hiyo kwa mbali.

Ufugaji wa wanyama ni jambo ambalo linavutia zaidi na kwa swali hili la kama nishawahi kumfuga mnyama Nimewafuga wanyama wengi, nimefuga sungura, nimefuga ng'ombe, nimefuga mbuzi na wanyama wengine kadha wa kadha na kwa mnyama ambaye ninayempenda zaidi kumfuga ni uombe.

Rangi ambayo inaipendeza ni rangi nyeupe Rangi nyeupe ni rangi ambayo inaashiria amani ni rangi ambayo inaashiria utulivu na hakika naipenda rangi nyeupe ni rangi ambayo ipo kwenye bendera yetu ya taifa na ni rangi ambayo inaashiria amani Kwa hivyo naipenda sana rangi nyeupe.

Bustani ni kitu ambacho kinapendezo zaidi bustani ya nyumbani hufanya mandhari kupendezo zaidi na je kama ninapenda kulima bustani Nijambo ambalo ninakubaliana nayo Kwa sababu ninapenda kulima bustani Ninapenda kuona micha yangu katika bustani ikikaa vizuri na ikikaa vyema ikikaa yenye na inametamete na kunawiri.

Mapumziko ya mchana ni wakati mzuri wakuhusiana na kujuliana hali na familia yako na katika wakati wa mchana watu hupata kula, wanapata chakula cha mchana ni wakati mzuri sana ambao ni wakati wa mapumziko na wakati wa kuongea na familia Wakati wa kushinda vyema na kujuliana vyema na familia yako.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo, ni rununu, tunayoiita simu ya mkononi. Nikifaa ambacho kina kusaidia katika mawasiliano, nikifaa ambacho kina kusaidia kujua wenzako wako wapi. Nikifaa ambacho kina kusaidia kujua yanayojiri katika nchi au katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo nikifaa ambacho siwezi kuishi pasipo.

Ninapenda kulala mapema, lakini kuamka sipendi kuamka na jua. Ninapenda kulala mapema na kuamka mapema kujihusisha na kazi zangu mapema na kupanga jinsi siku itakavyokuwa. Kwa mapema, ninapenda kulala inapoelekea sa mbili, saa tatu, na kuamka ninaamka sa kumi na mbili kuipanga siku kujua itakuwa aje.

Kupenda kupiga chombo cha mziki Nishawai kuwa na tamanio la kupiga chombo cha mziki Kwa kawaida tunaita keyboard kwa kimombo ni chombo mbacho hunifurahisha sana na mtu akipiga ni chombo mbacho kinampatia mtu uwezo wa kuimba, uwezo wa kusikiza mziki na wezo kutambua nyuzi mbali mbali za kuimbia.

Nikiwa ni nayo nafasi ya kuwakaribisha wafanya kazi wapya, jambo ambalo nige penda kufanya ni kuhakikisha kuwa mazingira ambayo nafanya kazi yako vizuri, kuhakikisha kuwa pia wanaelewana na wale wacho au wajiri wenzao ambayo wamewapata, kuhakikisha kuna uhusiano mwema jambo ambalo nizuri katika kuwakaribisha wajiri wapya au wafanya kazi wapya.

Kusherehekea mafanikio ya timu, timu ninaipenda zaidi, si kwa njia mbaya, ninapenda kuisherehekea kwa kujiunga pamoja na wenzangu wenye tuna ishabikia timu hiyo na kwa hakika tunafurahia, tunakuwa na wakati mwema, tunapiga kelele, tunajibamba, katika kuhakikisha kwamba tunafurahia mara mingi timu yetu inaposhinda.

Siku ya kuzaliwa kwa mtu ni siku ambayo ni siku muhimu zaidi na ni siku ambayo watu wengi wanaisharehekea. Na kuna njia nyingi ambazo pia mimi ujihusisha nazo karaka kusherehekea siku ya kuzaliwa na njia moja wapo ni kukuinunua keki Unaikata, unasherehekea pamoja na wengine kwa kukuwagawia. Na njia nyingine ni kujitoa, kujipeleka mahali pa burudani, kujituliza na kusherehekea pamoja na marafiki. Hizo ni baadhi ya njia mojawapo ambazo mimi hutumia katika kusherehekea siku yangu kuzaliwa.

Kila asubuhi ninapo amka, jambo la kwanza ambalo ninafanya, ni kushukuru mwenyezi mungu kwa kunipatia nafasi nyingine kuiona siku nyingine Jamba ambalo la pili ambalo mimi ulifanya kila ninapa amka asubuhi, ni kupiga mswaki, kuhakikisha kinywa changu kii safi na baada ya hapo mimi hukwenda na kuchukua kiamsha kinywa, haya ndio baadhi ya mambo ambayo mimi hufanya, kila ninapo amka asubuhi yanausisha mambo matatu ndiposa niendele kufanya mambo mengine ya kawaida.

Nimeiona michezo ya yoga kwenye televisheni, nimeiona kwenye majumba ya kufanya mazoezi Lakini kwa ukweli na uhakika zaidi ni kwamba sijawahi kujihusisha na michezo ya yoga au mazoezi ya yoga kama nimeshawahi kufanya yoga, sijawahi kufanya yoga Hilo ndiyo jambo ninaloweza kusema kwa sasa Lakini nikipata muda wa kuifanya au kujaribu, ninaweza kuijaribu.

Wazo la kuanzisha biashara, ni wazo la muhimu katika kila mwanadamu, na kwa hivyo si jambo geni kwangu, kwa mara mingi nimekuwa na wazo la kuanzisha biashara, na ni biashara nyingi sana nalizo taka kujihusisha nazo kwa kuweza kukimu maisha yangu, Kuna biashara ya kuanzisha majumba ya kukodisha kwa watu, ni wazo ambalo nilishawai kulifikiria, kuna Biashara ya kufungua duka, ni baadhi ya mambo ambayo nishawahi kufikiria katika uanzishaji wa biashara.

Mandhari nzuri ambayo nishawahi kuiona ni mandhari ya bustani pamoja na bwawa na hipo kwenye resort ya Green Garden upande wa nakuru. Ni mandhari ambayo yameundwa ya kupendeza zaidi upepo mwanana. Nyasi zake kwa hakika zimeundwa vizuri na ni mandhari ya kupendeza mtu anapo itazama.

Ubunifu ni jambo ambalo ninajihusisha nalo. Mimi ni mtu mbunifu. Mtu wakukuwa na mawazo ya kubuni au kuja na kitu kipya au kitu ambacho nakienzi au kitu ambacho nawezo kukifikiria. Ubunifu ni jambo la muhimu katika maisha ya kila binadamu na binadamu anafaa kuwa mbunifu. Ndiposa apate uwezo wa kuanzisha kitu kigeni au uwezo wa kundelea vizuri katika maisha.

Kuna hapo kuwa nabaridi kali, jambo ambalo ninafanya au mambo ninajiusisha nayo ni mambo ambayo yanaweza kunipa joto au kunipatia joto na mambo ambayo najihusisha nayo ni pamoja na kuhiwasha jiko na kuketi karibu na jiko Jamba lapili ambalo najihusisha nalo ni pamoja na kuvalia zile vazi, nzito nzitoza kusaidia kuweza kufanya mwili ukawa wa mwoto au joto.

Ninge penda kujifunza lugha ya Kifaranza lugha ya Kifaranza ni lugha nzuri na kwa kawahida ninaipenda nchi ya ufaranza Kwa hivo ninge penda sana kama ninge jifunza lugha ya ufaranza Ama ninge pata nafasi kujifunza lugha ya Kifaranza niNge kuwa ni vyema zaidi ningeshukuru kwa nafasi hiyo.

Mimi sii mpenzi ya kutumia miwani kwa hakika sivai miwani. Na miwani kwa mara nyingi huvaliwa kwa urembo au kwa ajili ya kuona kwa wale ambao walio na shida ya kuona. Kwa mimi siioni njia yoyote ya kuifanya nikatumia miwani kwa sasa. Sina shida ya macho na sina ule upenzi wa urembo kwa ajili ya miwani.

Kununua vitu kutumia simu ni jamba zuri lakini sipendi kujihusisha nalo kwa muda mrefu Sipendi kununua vitu kwa kutumia simu Kwa sababu unapolipia vitu wa kununua vitu kwa simu Mara mingi haikupatii ule wakati kuzichambua vitu ambavyo na unavinunua au kuviangalia kama ndivyo ni hivyo ambavyo umevinunua Kwa mara mingi napenda kununua vitu moja kwa moja Badala kununua vitu kupitia kwa njia ya simu.

Kati ya kula wali ya ugali, ninapenda kula ugali kwa hakika. Ugali ni chakula ambacho kinakwenda na vyakula vingi, hasa vya kupika, hasa mboga ya aina na aina. Ugali unaweza kula kwa samaki, unaeza kula kwa kuku, unaeza liwa kwa nyama, unaeza kulwa kwa mboga ya aina yoyote. Hivyo ninapenda ugali.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kuona mambo yangu yanapo nawiri. Ninapo fanya kitu kwa kumfano, ninapo lima, ninapopanda chochote. Shughuli yangu ya kupendezo ni kuona kuwa mambo ya nakuwa ni mazuri. Vitu vya yangu vina nawiri. Watu wanapopita hapo wanapendezo na kila ambacho nafanya. Kwa hakika hiyo ufanya watu ingi kupendezo na kila ambacho nafanya.

Kabla ya kulala, kwa mara mingi mimi hujihusisha na ku kuomba, kufikiria jinsi ambavyo siku yangu imekuwa. Na, ninapotaka kuenda kulala, mimi hufunga, kila kitu ya siku hiyo kwa maombi. Na kupiga swala au dua, kabla mimi kulala.

Mimi husafisha vifaa vyangu mara tatu kwa siku. Mimi huvisafisha mara ya kwanza asubuhi, mara ya pili saa saba, au mchana na mara ya tatu jioni. Au, kwa mara nyingine, inategemea ni vipi ambavyo nimevitumia vifaa vyangu. Kwa mara nyingi kama nimevitumia mara mingi kwa siku, nitavisafisha zaidi ya mara ya tatu.

Ndio, ninapenda kula popcorn na ni baadhi ya chakula au snacks vile inavyoitwa kwa kimombo inayotongenezwa kutumia aina fulani ya mahindi na ninaipenda zaidi kuila kwa sababu inaezaliwa kwa kitu chochote, inaezaliwa kwa kinywaji chochote, sharubati, chochote ninaipenda popcorn.